Kwa sasa ninaendelea na masomo yangu katika eneo nililo chagua kwa sababu yanaendana na malengo yangu ya kitaaluma na ndoto zangu za baadae. Niliamua kuchagua njia hii baada ya kutambua kuwa inanipa fursa ya kukuza ujuzi wangu na kunisaidia kuwa na mchango chanya katika jamii. Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu masomo yangu ni kupata maarifa mapya na kuona jinsi yanavyoweza kutumika katika maisha ya kila siku. Changamoto kubwa ninayo kutana nayo ni kupanga na kusimamia muda wangu kati ya masomo, kazi nyingine na majukumu binafsi. Kama ningepata nafasi ya kubadilisha kitu katika masomo yangu, ningependa kukuwe na mafunzo ya vitendo zaidi ili kuongeza uzoefu na uwelewa wahali ya halisi ya kazi.

Kwa kawaida ninaoga marambili kwa siku, asubuhi na jioni ili kuhakikisha nina baki msafi na nikiwa na hali nzuri ya mwili. Asubuhi ninaoga ili kujiandaa kwa shughuli za siku nzima na kujihisi mwenye nguvu. Jioni ninaoga tena ili kuondoa uchovu na uchafu ulio patikana wakati wa mchana. Kuoga mara kwa mara hunisaidia pia kuwa na nidhamu ya usafi binafsi na kujisikia huru na mwenye kujiamini.

Napenda zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu inanirahisishia kazi na kuokoa mda. Kuandika kwa kompyuta hunipa uwezo wa kuhariri maandishi haraka bila kufuta hau kuandika upya kila kitu. Pia hunisaidia kuhifadhi kazi zangu kwa usalama na kuzifikia kwa urahisi wakati wa wote.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ina ladha nzuri na nirahisi kupika. Nilipenda kwa sababu inaweza kupikwa kwa njia tofauti kulingana na mahitaji. Kitu ninachokipenda zaidi ni kwamba ni laini na nzuri kiafya. Changamoto ni kwamba ikipikwa vibaya inaweza kukosa ladha. Kama ningebadilisha kitu, ningependa kujifunza mapishi bora zaidi.

Ndiyo, ni natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na watu wakazi. Mitandao hii hunirahisishia kupata habari za haraka, kushiriki mawazo na kujifunza mambo mengi mapia kutoka kwa watu mbali mbali. Pia huitumia kwa brudani na kufuatilia mambo yanayo nivutia lakini hujitahidi kuitumia kwa kiasi ili isini athiri majukumu yangu ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tiketi za Tukio Mara kadha hasa kwa matamasha na hafla maalumu. Nilifanya hivyo ili kuhudhuria tukio lililo nivutia na kupata uzoefu moja kwa moja. Kununua tikiti hunisaidia kupanga mapema na kuhakikisha napata nafasi yangu. Kwa ujumla, uzoefu huo umekuwa mzuri na wenye kunifurahisha.

Kwa kawaida, shughuli zangu za wikendi huanza jumamosi ambapo na pumzika kidogo na kufanya kazi ndogo za nyumbani. Huku jumapili nikitumia muda zaidi kujitunza. Wakati mwingine huenda nje kama vile kukutana na marafiki au kunywa kahawa mahali tulivu ili kubadilisha mazingira. Mambo ya kawaida ninayo fanya ni kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kupanga shughuli za wiki inayofuata. Mara nyingi najisikia vizuri kutumia wikendi na familia au marafiki wa karibu Kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa akili. Kwa ujumla, napendelea wikendi iwe na mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughuli chache ili nisichoke sana.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu hunisaidia kufika mahali kwa urahisi na kwa haraka bila kupotea. GPS hunipa maelekezo ya moja kwa moja na hunisaidia kubadilisha njia pale kunapokuwa na fuleni au mabadiliko ya barabara. Pia unifanya nijisikie salama zaidi hasa ninaposafiri kwenda maeneo nisiyo yajua vizuri.

Ndiyo, nawafamu majirani zangu kwa kuwa tunashirikiana mara kwa mara katika shuguli za kila siku. Tunapenda kuzungumuza na kushirikiana kuhusu marimbo ya nyumbani au maendeleo ya kijamii katika eneo letu. Kwa kawaida hukutana kwa heshima na kirafiki. Na hii nanifanya nijisikie sehemu ya jamii yangu. Aitha, kuhasiliana na majirani kunanisaidia kupata msaada au ushauri pale linapo itajika.

Kawaida usiku kabla ya kulala, ninapumzika kwa kusoma kitabu au kuangalia filamu fupi ili kutulia akili yangu. Pia hupitia mambo ya siku na kupanga shughuli za kesho ili nianze siku mpya kwa mpangilio. Baada ya hapo, kujiandaa kwa kulala, kwa kuosha meno na kuhakikisha chumba kipo safi na tulivu.

Napenda kutumia AC kwa sababu hunisaidia kupunguza joto haraka na kufanya mazingira yawe tulivu zaidi. AC hunipa hali ya hewa inayo dhibitiwa vizuri asa wakati wa joto kali. Pia hunifanya nijiskie huru na kueza kupumzika au kulala kwa raa bila usumbufu wa joto jingi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu hunisaidia kulinda kichwa changu dhidi ya jua kali au baridi. Kuvaa kofia kuna nifanya nijisikie huru na kujiamini ninapo kuwa nje. hAsa ninapo shiriki shughuli za kijamii au mchezo. Zaidi ya hayo, kofia mara nyingine inaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu wa mavazi, ikionyesha ladha na ubunifu wangu.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ina ladha tamu na niya asili. Kila wakati ninapo kula asali, hunipa hisia nzuri na mara nyingine hutumika kuongeza latha kwenye chai au vyakula vingine. Zaidi ya hayo, asali pia inafaida kiafya kama kusaidia mfumo wa kinga na kutoa nguvu haraka. Napenda pia kujaribu aina tofauti za asali ili kufurahia ladha na harufu zake mbalimbali.

Kinacho nifanya ni cheke ni ambapo nina marafiki au familia wanao sema kitu chekeshi au wakifanya mchezo wa kufuraisha. Vicheko vya kupendeza pia vinaweza kutoka kwenye hali zisizo za kawaida ambazo zinatokea kila siku kama makosa madogo au matukio ya kuchekesha.

Kwanza, ninapokumbana na kosa kazini na pima hali kwa utulivu ili kuelewa kilicho tokea. Kisha ninakubali kosa langu kwa uwazi na kuchukua hatuwa za kurekebisha tatizo haraka iwezekanavyo. Mara nyingi pia hujifunza kutokana na kosa hilo kwa kuandika maelezo ya nini kilifanyika na jinsi ya kuepuka kurudia kosa lenyewe.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza ninajituliza na kusikiliza upande wa pili ili kuelewa hisia na hoja zao. Baada ya hapo, ninajaribu kueleza maoni yangu kwa heshima na kwa utulivu bila kuharibu uhusiano. Mara nyingi pia huchunguza suluhisho la pamoja, kila upande upate faida na tatizo litatatuliwa kwa amani.

Napenda kuangalia vipindi vya televisheni vya abari na brudani kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza mambo mapia na pia kupumzika baada ya shuguli za siku. Kwa vipindi vya abari, napenda kupata tarifa za haraka na sahihi kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi. Kwa vipindi vya brudani, hupendeza kuona hadithi za kufurahisha hau za kufundisha ambazo hunitia mskumo na kucheka.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini ni Google kwa sababu inajulikana kwa ubunifu wake na huduma zinazo rahisisha maisha ya kila siku. Huduma zake kama Google Map, Gmail na Google Drive hufanya kazi kwa uraisi na utoa suluhisho salama na zaharaka. Zaidi ya hayo, Google inarekodi nzuri ya kulinda tarifa ya watumiaji na kuendeleza teknolojia mpia kama akili bandia na data analysis.

Napenda zaidi kusoma kwa sababu kuna nipafursa ya kupata maarifa mapya na kuelewa mitazamo tofauti. Kusoma kuna nisaidia pia kupanua msamiati wangu na kuboresha uelewa wangu wa mambo mbalimbali. Hata hivyo, pia napenda kuandika mara kwa mara kwani kuna niruhusu kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuunda maandishi yenye maana.

Napenda juisi ya machungwa kwa sababu inaladha tamu na kali kidogo inayo nifanya nijisikie vizuri. Kila wakati nina kunywa juisi hii hunipa nguvu na unyevu mwilini. Zaidi ya hayo juisi ya machungwa pia inavitamini C ambayo ni nzuri kwa afya na mfumo wa kinga. Mara nyingine pia napenda kujaribu mchanganyiko wa juisi za matunda tofauti ili kupata ladha mpya na ya kipekee kila wakati.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilifurahia kuona maji mingi yakisogea na kusikia sauti ya mawimbi ikipiga ufukweni. Bahari ilinifanya nijisikie mtulivu na kufurahia uzuri waasili. Pia ilinipa kumbukumbu mzuri kwa sababu mazingira yake ni ya kuvutia na kupumzisha akili.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu. Asubuhi au mchana nachaji ili kuhakikisha kina umeme wa kutosha kwa shughuli ya siku nzima. Wakati mwingine pia nachaji tena jioni ikiwa nimeitumia kifaa sana. Hii hunisaidia kuhakikisha kifaa changu kinabaki tayari kutumika wakati wote bila kuzimika ghafla.

Wakati wa mapumziko kazi napenda kupumzika kidogo kwa kutembea au kupumua hewa safi ilikuondoa msongo wa kazi. Mara nyingine husema na wenzangu au hukunywa kikombe cha kahawa au chai ili kujiburudisha. Pia napenda kutumia muda huu kupanga mambo madogo au kuangalia ujumbe mfupi bila kuingilia kazi nyingine.

Ningependa kumshauri mtu mwingine kuwa na subra na kushugulikia mambo kwa utulivu, asa pale anapo kabiliana na changamoto. Ni muhimu pia kusikiliza wengine kwa makini na kuelewa mitazamo yao kabla ya kutuo maoni. Zaidi ya hayo, ningemshauri kupanga mda na kufanya mambo kwa mpangilio ili kuepuka msongo.

Napendelea mahali pa kimia kwa sababu hunisaidia kutulia akili na kuzingatia mambo vizuri. Mahali tulivu hunifurahisha na kuniraisishia kufanya kazi kusoma au kupumzika bila usumbufu. Zaidi ya hayo, kimia kinanipa nafasi ya kujiweka pamoja na hisia zangu na kufikiri kwa utulivu.

Kwanza, ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwaeleza kwa heshima na tabasamu ili wajisike sehemu ya timu. Ninawahakikishia mahali pazuri, ni salama na wanakaribishwa kushiriki maoni yao. Pia huwasaidia kuelewa taratibu na majukumu ya kila mmoja ili waweze kuanza kazi kwa uraisi.

Napenda zaidi mbwa kwa sababu ni maaminifu na hupenda kushirikiana na watu. Mbwa hunifanya nijisikie salama, pia hunipa furaha ninapocheza au kutembea nao. Zaidi ya hayo, wanajulikana kwa ulinzi na urafiki wao. Jambo linalowafanya kuwa wanyama wakufugwa wanaovutia sana nyumbani.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu vizuri. Njia hii hunifanya nijisikie karibu na mtu na kujenga uhusiano wa kazi na wa kuaminiana. Hata hivyo, ninatumia pia simu au ujumbe pale ninapoitajika hasa kwa mawasiliano ya haraka.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunipafura na hunisaidia kupumzika. Kupiga chombo, hunirusu kueleza hisia zangu kwa njia ya ubunifu na kujifunza nidhamu ya kufanya mazoezi. Pia, hunifanya nijisikie nikiwa na amani na kujiamini zaidi ninapocheza mziki.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu ni vitafuno vyepesi na vya kufraisha kwa kula Mara nyingi, ula popcorn ninakokuwa naangalia filamu au nikistarehe na marafiki. Pia, napenda kwamba zinaweza kutayarisha kwa ladha tofauti kulingana na ninachopenda.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kuridhika ninapo kula. Chakula chenye ladha nzuri huniongeza hamu ya kula na kunifanya nidhamini muda wakula. Pia napenda kujaribu vyakula tofauti ili kufarahia ladha mpya na kujifunza tamaduni mbalimbali za chakula.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu na za kuvutia. Kupiga picha hunipa fursa ya kuona vizuri mazingira na matokeo kwa mtazamo tofauti na kuna ni rusuhu kujieleza kwa ubunifu. Pia ni njia nzuri ya kushiriki matukio mazuri na wengine na kuunda kumbukumbu zinazodumu kwa muda mrefu.

Kwanza, ninapo kabiliana na kazi za dharura napima hali haraka ili kuelewa kiwango cha tatizo. Kisha ninachukua hatua za haraka na sahihi kulingana na uhitaji wa dharura ili kupunguza madhara. Pia huwasiliana na wenzangu au wasimamizi ikiwa ni lazima ili kuhakikisha kila kitu kinashugulikiwa kwa usahihi.

Mchezo wangu nilioupenda katika olimpiki ni mbio za sprint kwa sababu hunivutia kasi na ushindani wake. Nilifurahia sana kutazama mbio za mita mia moja katika olimpiki za Tokyo. Asa pale mashindano yalipokuwa na wachezaji mashuhuri duniani. Mchezaji niliyeupenda sana ni Usain Bolt kwa sababu ni mbio zake haraka na mtindo wake wa kipekee wa kushindana. Wakati wa michezo za olimpiki ninajisikia furaha, msisimuko na motisha na mara nyingi hunifanya nijisikia sehemu ya Tukio na kushirikiana na wapenzi wa michezo kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Ndiyo. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na mazingira mazuri ya kuzingatia kazi zangu. Kufanya kazi nyumbani hunisaidia kupanga mda wangu vizuri na kupunguza usumbufu wa safari. Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye tija zaidi katika kuelekeza na kutekeleza majukumu yangu ya kila siku.

Kwa kawaida, natazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama YouTube kwa sababu yanatoa aina mbalimbali za maudhui kama burudani, elimu na habari. Pia napenda kutumia video hizi kujufunza mambo mapya au kupata mbinu za kufanya kazi fulani. Zaidi ya hayo, majukwaa haya kuniruhusu, kuchagua maudhui, ninayopenda kwa urahisi na kushiriki au kuangalia video pamoja na marafiki na familia.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na salama kwa sababu hunisaidia kujisikia huru na mwenye amani. Mahali penye mazingira mazuri hunifanya ni pumzike vizuri na kuzingatia mambo yangu bila usumbufu. Pia napendelea eneo lenye watu wachache lakini wenye heshima. Ili nijisikie nikiwa huru na nikiwa na furaha.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio mzuri kwa sababu hunisaidia kuzingatia majukumu yangu vizuri. Pia napenda mazingira yenye ushirikiano mzuri katia wenzangu ambapo maoni yaashirikishwa kwa heshima. Zaidi ya hayo napendelea ofisi yenye mwanga mzuri na hewa safi kwani hii hunifanya nijiskie vizuri na kuongeza tija yangu.

Ujuzi ningependa kujifunza ni programu za kompyuta za kuhariri video kwa sababu ni muhimu kwangu kupata mbinu za ubunifu na kuunda maudhui ya kitaaluma. Nilijaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali kwa kuangalia video za mafunzo mtandaoni, lakini pia ninahitaji mazoezi zaidi. Ningeanza kujifunza kwa kujiunga na kozi rasmi hau kutumia programu za mafunzo za mtandaoni na kufanya mazoezi ya vitendo kila siku. Nadhani wakati mzuri wa kuanza ni sasa, kwani ninataka kuongeza ujuzi wangu wa kisasa na uwezekano wa kibiashara.

Kawaida ninatumia usafiri wa umma kila siku kama basi ya matatu kwa sababu ni rahisi na nafuu gharama njia hii ni unarahisishia kufika kazi kwa wakati bila stresi ya kuendesha gari mwenyewe zaidi ya hayo wakati wa usafiri huu mara nyingine hutumika kusoma au kupanga shughuli za kila siku hii hunifanya nitumie muda wangu vyema na kuanza siku nikiwa tayari kiakili.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na kwa utulivu kila siku. Pia hufanya mazungumuzo ya kirafiki, kushirikiana katika kazi za pamoja na kusaidiana pale panapohitajika. Zaidi ya hayo, napendelea kushirikiana mawazo na kushirehekea mafanikio ya kila mmoja jambo linalosaidia kuimarisha uhusiano wa timu.

Timu yangu ninayoipenda zaidi ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ni New England Patriots kwa sababu wana historia nzuri ya ushindi na nidhamu ya kipekee katika mchezo. Nikikumbuka mchezo mkubwa wa superbowel ambapo walishinda kwa mbio kali na kuonyesha ubora wa timu nzima. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Tom Brady kwa sababu ni kiongozi mzuri na anashirikiana vizuri na wachezaji wenzake. Wakati timu yangu inapocheza, ninahisi msisimuko mkubwa, furaha na motisha ya kushangilia pamoja na mashabiki wengine.

Kwa kawaida ninafanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu. Mazoezi haya hunimarisha mwili na akili na hunisaidia kupanga siku yangu vyema. Wakati mwingine napenda kufanya mazoezi jioni ikiwa siku imejaa shuguli nyingi ili kupumzika na kutowa msongo wa akili kabla ya kulala. Kwa ujumla mazoezi huniwezesha kuwa na afya bora na nikiwa nishate.

Ninatumia data ya simu kwa sababu hunirusu kuunganishwa mtandaoni popote na wakati wowote data ya simu hunisaidia pia kuangalia mitandao ya kijamii kutuma ujumbe na kupata habari haraka Wakati mwingine napenda kutumia wi-fi pale ninaipohitaji upakuaji mkubwa au mtiririko wa video bila kukatika Kwa ujumla data ya simu ni rahisi na ya haraka na inaniwezesha kuwa na mawasiliano kila wakati.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu unipafuraa na unifanya nijisikie mwenye nguvu. Kucheza nao unisaidia kuelewa dunia yao na kujenga usiano mzuri wakaribu. Pia hunikumbusha kuwa na subira na kufraia mambo madogo ya maisha. Zaidi ya hayo, kucheza nao kuna nisaidia kupumzika na kusahau msongwa wakazi au maswala ya kila siku.

Kawaida, najaribu kupanga mda wangu kwa uangalifu ili kuoanisha kazi na maisha ya kibinafsi. Ninatumia ratiba ya kila siku na kueka kipaumbele cha majukumu muhimu kazini na nyumbani. Zaidi ya hayo, napendelea kueka mda maalumu wa kupumzika, kuwa na familia, kushiriki shughuli za burudani ili nishugulikie kila upande kwa usawa. Njiya hii hunisaidia kupunguza msongo na kuhakikisha ninaendelea kuwa na afya na furaha katika maisha yangu yote.

Mara nyingi wikendi napumuzika na kufanya shuguli ambazo hunifanya ni jisikie vizuri. Mara nyingi huenda nje kukutana na marafiki au familia, kunywa kahawa, au kuufrahia mazingira ya nje. Pia napenda kutumia muda wa wikendi kusoma, kuangalia filamu au kupanga shuguli za wiki ijayo. Kwa ujumla, wikendi hunipa nafasi ya kupumuzika, kufurahia burudani na kujiandaa vizuri kwa siku za kazi zinazofuata.